Swali la uliza, nataka kufikia wapi katika kazi yangu. Naeza sema kwa hakika katika kazi yangu, mini mtu ambaye nataka kufaulu. Nataka kuweza katika huu mwaka, inapokaribia kuisha, niweze kupandishwa cheo kwa kuwa, nimeweza kufanya kazi bora. Pili, nataka pia niweze kusaidia watu wengi kwa kuwafunza teknolojia. Kwa hakika, kuna watu wengi ambao hawajui kuhusiana mambo na teknolojia. Na naeza kuambia kwa kweli kuweza kufundisha mtu yeyote kuhusu teknolojia ni jambo nzuri.

Mimi ni mtu ambaye napenda chakula chenye hakina mafuta mingi. Nasema hivi kwa sababu chakula ambacho kina mafuta mingi ni chakula ambayo kitanidhuru na kini kiniharibu kiafya yangu. Na ndo maana mara mingi unapata kwamba mimi ni mtu ambaye siendi nje kukula kwa sababu unapoenda nje unapata kwamba unapata chakula ambavyo huwa vinavyokuchafua roho na pia zinaweza kuletea madhara katika afya yako. Mimi ni mtu ambaye nahakisha kwamba sabu nafanya mazoezi namaanisha kwamba siezi kula cha mafuta nyingi.

Swali lauliza napenda kufanya nini wakati wa jua kali na kwa kweli wakati jua ni kali naweza sema kwa hakika mimi mtu ambaye kwamba sipendi kutembea nje kwa sababu jua kali lanifanya kichwa liniumange. Pia jua hua inanifanya mimi kibinafsi niwe mzembe Lakini kwa hakika wakati jua ni kali unapata kwa mara nyingi naweza amua nijipe shughuli kama vile nitavaa kofia niende sokoni ama pia nitakuwa pale nyumbani nikiandaa chakula cha jioni ili ikifika jioni tuwe tayari tushatengeneza chakula.

Uwezo ningependa kuwa nao ni uwezo wa kueza kumiliki mali nyingi. Nasema hivi kwa sababu nikiwa na uwezo wa kuwa na kumiliki mali nyingi naweza kuwasaidia watu ambao katika dunia hawajiwezi, hawana chakula, hawana pali pa kuenda, hawana pesa. Na pesa ina manufaa mengi katika maisha ya binadamu kwa sababu ukiwa na pesa nyingi unaweza kuwa mtu ambaye ana uhuru wa kusema na kutoa mamlaka. Na kwangu mimi ningependa kuwa na uwezo wa kuwa mtu ambaye ni tajiri zaidi.

Swali inauliza niambie kuhusu shuguli zako za wikendi. Unaweza kushiriki nini kufanya jumamosi au jumapili. Jumamosi mimi ni mtu ambaye napenda kufanya usafi pale kwangu nyumbani. Na napo fanya usafi inanaihakikisha kwamba naacha kila kitu changu kikiwa safi. Jumapili ni siku yangu ya kupumzika. Jumamosi unapata naeza amua niende katika klabu na marafiki zangu ili tuweze kujitumbuiza na kufurahi. Mambo ya kawaida ninayoyafanya ni kama vile kupika, kufua nguo zangu, kuosha nyumba, kuoga na pia tu kupumzika na kutazama runinga mtu ambaye najisikia pamoja na wikendi inalingana kuna wakati ambapo naeza kuwa na ndugu zangu, wazazi wangu, marafiki au mpenzi unahitaji kupumzika au kufanya mambo mengi Kwangu mimi nahitaji kupumzika ili niweze kuwa na wakati mwema ambayo wiki inapoanza niwe nimechangamka na nina nguvu ya kutosha.